Mji wangu wa kuzaliwa ni Mombasa. Bombolulu. Vitu vya kuvutia Mombasa ni upepo wa bahari pale mchana. Pili ni kupikia wali wa mnazi na mzazi wangu. Tatu, vitu vya kuvutia vya utotoni ni kupandishwa ndege na mjombangu. Tulipokuwa tukisafiri kuelekea Kisumu.

Naam, nimewahi kuenda katika tamasha la muziki. Hii ni pale ambapo baada ya kumaliza kidato changu cga nane, nilienda katika tamasha la muziki ambalo lilikuwa linaitwa Mzuka Fest. Hapa niliweza kutangamana na marafiki wengine. Hapa pale vile niliweza kujifunza kuishi na watu wengine.

Ninapenda kitanda kizuri. Hii ni kwa sababu kitanda kizuri kinaleta usingizi mzuri na mwanana. Pili ni ufanisi wa siku, pale ambapo unajilaza na kufikiria kuhusu mambo ya siku. Tatu ni huongeza muonekano wa chumba kwa vile chumba kinaonekana kikiwa nadhifu.

Mambo ninayofanya kushirikiana na timu, kwanza ni kuongeza mawasiliano ya wazi kwa wafanyakazi wenzangu. Pili ni kulengea jambo moja katika hatua yetu. Tatu ni kuheshimu wazo la mwenzangu kwa vile linafaa kuheshimiwa.

Napo furahi kuwa nyumbani, mimi huwa saidia wazazi kufanya kazi za nyumbani. Pili, mimi huenda baharini na kuogelea na kuketi chini ya mnazi na kupokea upepo wa bahari. Tatu, mimi hula wali wa mnazi kikikaa hapo chini ya mnazi.